Nina mashirika mengi ambayo ninahusika hapa mtaani na pia pale kazini. Baadhi ya mashirika ambayo ninao pale kazini ni mashirika ambayo tumetengeneza kama colleagues ili kuweza kusaidiana wakati kazi zimekua nyingi. Ninashirika la kanisa ambalo tunatumia kuunga na pamoja na kuweza kufanya maombi kwa pamoja. Pale mtaani kwetu ama kwenye jamii ambayo naishi na mashirika ambayo tunatoa pesa, kisha tunachanga yani ile group, kisha tunagawana zile pesa mwisho wa mwaka ama tunanunua vitu muhimu. Ninapenda vitu vingi sana kuhusu mashirika yangu kwa sababu kwa mfano shirika kama la pale kazini linanisaidia wakati niko stuck ama niko na low deadline work ambapo ninahitaji kutimiza kazi hiyo kwa muda mfupi wananisaidia kwa sababu tukishirikiana. Kila mtu anatoa zile ideas zake hivyo inakua ni rahisi ile kazi yangu kuweza kufanya nini kuweza kumalizika kwa haraka. Shirika kama lile ambalo niko nalo hapa nyumbani ama wale ni neighbours wangu. Ninalipenda sana kwa sababu wakati tunatua pesa pamoja. Hizo pesa kwa mfano wakati mtu mmoja ana shida na ambayo anahitaji kusaidiwa, tunakuja kwa pamoja, pesa ambazo tulikua tumezitua tunaeza kuzichukua, kisha tunaeza kusaidia mwenzetu. Pia wakati tunatoa zile pesa ili tuweze kununua kitu fulani, kuna vitu vya nyumba vitu kama electronics ambazo mtu hawezi akafanya ama akanunua akiwa peke yake maanake ni pesa nyingi sana. Hivo basi, tukikuja pamoja inakuwa ni rahisi. Maanake, tutatoa pesa nyingi kwa maramoja. Inakuwa ni rahisi kuweza kununua kile kitu. Mashirika kama ya kanisa ninapenda sana kwa sababu wakati watu wanakuja pamoja, watu wanafanya kuabudu, na kuomba, na kuimba. Yaani, tuwanasikia roho ikiwa imetulia hivyo basi, watu wanaeza kukutana pamoja na kueza kufanya maombi. Mashirika ni muhimu sana maanake. Wakati ambapo pengine, kuna vitu ambavyo vinasumbua tuseme kama stress. Ama mtu yupo kwenye situation ambayo inasumbua ama ambayo ni ngumu. Unaeza kueleza wale wenzako kwenye mashirika yako, kisha wakaeza kukusaidia. Kumbuka pale kwenye mashirika watu wametoka kwenye professions tofauti tofauti. Kuna walimu kuna madaktari kuna engineers kuna architecture pale hivyo basi. Inakuwa ni rahisi inaeza kuwa na na pengine ugonjwa na kuna daktari pale kwenye shirika. Hivyo basi ataweza kusaidia mtu ni baadhi tu ya mambo ambayo ninayapendea shirika langu.